Naam mimi napiga kura kwa kuwa naamini kwamba uongozi mzuri huanzia na sisi kwa hivyo kama unataka kuwa na yule kiongozi mzuri ambae ataweza kufanyia wananchi kazi ama wanajamii kazi. Lazima sisi wenyewe kuwe sisi ndiyo tutampigia kura kwa hivyo usipopiga kura hautapata ule uongozi unataka kwa hivyo mimi lazima nihakikishe kwamba napiga kura.

Kazi yangu, mimi, mimi ni ya uwasilishaji. Hii ni kazi ambayo mimi meandikwa nafanya kwenye kampuni moja huku nchini. Mimi, ndiposa nichague njia hii, ilikuwa ni kwamba, sikuwa na jambo lingine. Sikuona jambo lingine ambalo mimi ningefanya. Na linginenisaidia kuwa napata mshahara kila muwezi kwa hivyo. Sipendi kwa kuwa hii ndiyo ile kazi mimi ningependa kufanya. Naipenda ni kwa sababu hii ndiyo kazi ambayo inaweza kunilipia maslahi yangu. Na pia kunisaidia pia nikaendeleza kimaisha. Kitu ambacho nakipenda zaidi kuhusu hii kazi naweza sema inanipa wakati mwingi wa kupatana na watu ambao. Kama wanabiashara yaani wenye wanafikiria kama mimi kwa hivyo inanipa ile njia ya kuangea na wao na kupatana na wao. Changamoto na zasema ni ukosefu wa wateja. Unapata kwamba wateja hawatoshi. Kulingana na ile mzigo mbayo tukonayo unapata kwamba wateja hawatoshi. Kwa hivyo inakuwa wakati mwingine tuna mizigo mingi kuliko wateja. Kubadilisha, ningependa kubadilisha masaa ya kazi yaani nahisi kwamba tunafanya kazi kwa masaa mingi sana hapa kwenye hii kampuni mimi ningependa kama ni kubadilisha, ningesema tu nibadilishe hayo masaa ya kazi.